Mimea ya nyumbani ninaitunza kwa kunyunyuzia maji kukupalilia kila wakati na wanyama wa nyumbani ninawatunza kwa kuwatengenezea mahali pasafi pa kukalia nawapa chakula kila wakati na kuhakikisha kwamba nawatunza vyema zaidi ili wasije wakapata magonjwa.

Shughuli ya mwili ninayoifurahia ni mazoezi ambayo mi hufanya kila asubuhi na kila jioni. Wakati mwingine huwa nakosa kufanya asubuhi hivyo nahitajika kufanya jioni ile mazoezi ya kukimbia hapa na pale ili kufanya mwili uwe na uwe salama na nguvu.

Kazi ya kusuka mikebe na vikapu ni kazi mzuri sana, inaweza mpa mtu kipato cha juu ili akaeze kujiendeleza katika maisha yake, ni kazi ambayo inahitaji ujuzi inahitaji mtu aliye anayejua vyema kabisa kushona na kuifanya viwe vionekane smart na vipendeze machoni mwa watu.

Kupeleka chakula kwa jirani ni kitu ambacho tumefanya tukiwa kule kijijini wakati mwingine mama anaweza kuwa amepika chapati mingi akakuambia kashike hii mpeleke jirani ama kachukue hii chumvi kampeleke jirani hivyo ndivyo watu kupeleka chakula kwa jirani.

Kutembea kwa miguu kuna nafasi muhimu katika siku yangu kwa sababu ni njia rahisi ya kufanya mazoezi na kupumzisha akili. Kwa mfano naweza kutembea asubuhi au jioni kwa muda mfupi au kutembea ninapokwenda sehemu iliyo karibu, pia hunipa nafasi ya kufurahia mazingira na kuepuka kukaa sehemu moja muda mrefu sana.

Ili kutunza afya yngu ninazingatia mambo kadhaa kula chakula chenye lishe kunywa maji ya kutosha kufanya mazoezi na kupata usingizi wa kutosha pia ninazingatia usafi ya mwili na mazingira ninapo kuwa na tatizo la afya natafuta ushauri wa mtaalamu wa afya ni muhimu pia kupumzika na kuthibiti msongo wa mawazo.

Kama ningetunga kazi ya sanaa ningetengeneza filamu kuhusu maisha ya kijana anayekuwa katika kijiji na kupambana na changamoto mbalimbali ili kutimiza ndoto zake. Ningeonyesha umuhimu wa familia urafiki bidii na kutokata tamaa ningependa iwe na ujumbe kwamba hali unayotoka haipasi kuamua mwisho.

Nina matumaini kwamba watoto na vijana wa eneo letu watapata elimu bora ujuzi na fursa za ajira ningependa waendelea kujiamini kutumia teknolojia kwa manufaa na kuanzisha biashara na miradi yao wenyewe pia nina matumaini watashirikiana kuheshimu kuheshimu wengine na kusaidia kuboresha jamii.

Mgeni anaye toka wakati ujao ningemuambia anakaribishwa kwa moyo wote ningemuambia afurahie mazingira azungumuze na watu vyema na ajifunze kuhusu shughuli zinazo fanyika hapa pia ningemshauri aheshimu utamaduni na taratibu za shule.

Nimejifunza mambo mingi maishani lakini jambo kubwe ni kwamba uvumilivu na bidii na muhimu katika kufikira malengo pia nimejifunza kutoka tamaa napokutana na changamoto kuheshimu wengine na kujifunza kutokana na makosa kila uzoefu mzuri au mbaya.

Ninavyojianda kwa siku ndefu mi huamka mapema kuoga na kula kifungua kinywa kisha hupanga kazi muhimu za siku na kuhakikisha nina vitu ninavyohitaji pia hunywa maji ya kutosha na kupanga muda wa kupumzika ili nisichoke haraka wakati wa siku.

Ndoto yangu ni kuona wanyama pori katika mazingira yao asili ningependa kwenda hifadhi ya wanyama na kuona simba tembo twiga na pundamilia wakitembea kwa uhuru ningefurahia hasa kuona tembo wakichunga na twiga wa kila majani ya miti uzoefu huo ungekuwa wa kuvutia kwa sababu ningejifunza zaidi.

Ndiyo napenda kupika sana. Napenda kuandaa vyakula kama ugali, wali maharagwe na mboga. Pia hunifurahisha kwa sababu inaweza kujaribu mapishi tofauti na kufurahia chakula nilicho andaa pia wengine wakikisifu huwa nasikia vyema zaidi kwa hivyo,

Mtu asiye lala vizuri anaweza kujaribu mambo haya, kulala na kuamka wakati ule ule kila siku kuepuka kahawa chai yenye kafeini na vinywaji vya kuchangamsha karibu na muda wa kulala, kupunguza matumizi ya simu na screen kabla wa kulala kufanya chumba kiwe tulivu giza na chenye joto.

Nafikiri mtu anaweza kusaidia afya yake kwa muda mrefu kwa kula chakula bora kufanya mazoezi mara kwa mara kulala kwa vya kutosha na kuepuka sigara na matumizi hatari ya pombe pia ni muhimu kuwa na usafi mzuri kupunguza msongo wa mawazo kufanya uchunguzi wa afya unapo hitajika na kuwa na mahusiano mazuri.

Rangi yangu ya kupendeza zaidi ni bluu kwa sababu ni tulivu na inapendeza. Pia napenda kijani kwa sababu inanifanya nikumbuke mazingira na asili. Inanifanya nione mazingira yakiwa mazuri na ya kupendeza kila wakati na pia samawati ni rangi nzuri ya.

Programu ninayotumia zaidi ni wazap kwa sababu inanisaidia kuwasiliana na familia marafiki na watu wengine kwa ujumla simu na video pia ni rahisi kushiriki picha nyaraka na ujumbe wa sauti pia ni kitu ambacho unaeza kipata kila wakati unaotaka.

Nafikiria miaka ishirini ijayo Kiswahili kitaendelea kukuwa na kuenea zaidi hasa kwa sababu ya teknolojia elimu biashara na mawasiliano wa kima taifa kwenda maeneo mapya mengi yakiingia kutoka kutokana na teknolojia sayansi na mitandao ya kijamii huku baadhi ya maneno ya zamani yakipungua matumizi.

Mimi napenda mkate wa aina ya mkate wa kawaida wa ngano hasa ukiwa laini na mpya pia napenda mkate ulio kaangwa kidogo inakuliwa pamoja na chai ya maziwa au pengine inayoliwa na mayai ambayo inaleta ladha ya mkate ikiwa tamu na unafurahisha sana.

Naam mimi napenda maua sana yanapendeza na yanaweza kufanya mazingira yaonekane yenye uhai na utulivu napenda hasa uwe la waridi na maua ya alizeti kwa sababu yanarangi mzuri na mwonekane wa kuvutia na hufanya mazingira na manthari yaonekane masafi.

Usiku wa joto unaweza kuwa mgumu kulala kwa sababu mwili uhisi joto na hewa inaweza kuwa nzito ni vizuri kueza chumba chenye hewa ya kutosha kutumia feni ikiwa hapo kuvaa nguo nyepesi na kunywa maji pia unaweza kutumia shuka jepesi badala ya blanketi nzito inayoleta joto.

Neno ambalo la Kiswahili ambalo ni ngumu kueleza kwa kingereza ni ujamaa linaweza kutafisiriwa kama socializing au communalizing lakini maana yake kamili inahusiana pia umoja kusaidiana na kuishi kwa kuzingatia maslai ya jamii kwa hiyo neno moja la kingereza alitoshelezi kueleza.

Vifupisho vinavyo tumika kwenye ujumbe ili kuandika kwa haraka na kutumia maneno machache kwa mfano sawa swa asante asa kwa nini kwan au huandikwa kwan tutaonana halafu nimechelewa pia kuna vifupisho vya kawaida kama by the way lol

Picha nzuri hupigwa kwa mwanga mzuri mpangilio mzuri wa kamera iliyolenga vizuri kwanza chagua sehemu yenye mwanga wa kutosha hasa mwanga wa asili kisha mshike kamera kwa utulivu na uhakikishe kitu unachopiga unachopiga picha kiko wazi pia ni vizuri kuangalia mandhari ya nyuma ili isiwe na vitu vinavyovuruga picha.

Jinsi ninavyotafuta habari mtandaoni kwanza huandika maneno muhimu ninayohusiana na jambo linalotafuta kwenye injini na utafutaji kisha huangalia matokeo kadhaa na kuchagua vyanzo vinavyo aminika kama tofauti rasmi vyombo vya habari vinavyojulikana na taasisi za kitaalamu badala ya kupata taarifa.

Safari yangu ya basi ilinipa nafasi ya kupumzika na kufurahia mandhari ya njiani nilikaa kwenye kiti nikisikiliza mziki na wakati mwingine nikitizama mazingira yaliokuwa yakipita nje ya dirisha pia nilitumia muda huo kupunga shughuli nilizo kuwa nimepanga kufanya nilipofika safari kwa hivyo.

Sherehe yangu ninayoipenda zaidi ni sherehe ya harusi hasa kwa sababu huwa inaleta familia marafiki na jamii pamoja ninapenda kuona watu wakifurahi kucheza kuimba na kushirikiana chakula pia huwa ni nafasi nzuri ya kukutana na watu ambao huwenda hawajaona kwa muda mrefu kitu kingine ninachopenda.

Mashine za shambani ni muhimu sana kwa sababu zinawasaidia wakulima kufanya kazi kwa haraka na kupunguza nguvu nyingi zinazotumika. Mashine kama tractor hutumika kulima na kuaanda mashamba huku mashine nyingine zikitumika kupanda kuvuna na kusafirisha mazao. Kwa mfano tractor linaweza kufanya mazao kazi ambayo ingechukua.

Kwetu mawakala wa pesa za simu wameenea sana na karibu kila mtaa unaweza kupata wakala wao husaidia watu kutoa na kuweka pesa kutuma pesa kununua muda wa maongezi na wakati mwingine kulipa bili kuwepo kwao kumefanya huduma za kifedha ziwe rahisi kwa sababu ni si lazima mtu aende benki kila wakati.

Asubuhi yangu ya kawaida huanza kwa kuamumka na kujipanga kabla ya kuanza shughuli za siku kwanza hujiosha na kufanya usafi ya kawaida halafu nakunywa maji na kujiandaa kwa kifunguwa kinywa mara nyingi napenda chai na kahawa hasaa ikiwa sina siku yenye shughuli nyingi baada ya hapo huangalia mambo muhimu.

Mtaani, siku za mwisho mshahara ikitoka, watu wengi huenda kununua vitu ambavyo wamekua wakitamania, huenda sokoni madukani kununua mahitaji ya nyumbani, wengine hulipa kodi, ada na bili ambazo zilikuwa zimesubiriwa pia biashara kama hoteli saluni na maduka huwa na wateja wengi kwa sababu watu wanakuwa na pesa nyingi.

Nikisafiri nikifunga safari huwa napenda kubeba chakula ambacho ni rahisi kuhifadhi na kula njiani mara nyingi ninaweza kubeba mandazi chapati karanga matunda au maji ya kunywa kama safari ni ndefu naweza pia kubeba chakula kilichopikwa vizuri chombo kama wali au ugali pamoja na mboga pia nikitembea.

Mimi huwa nakula nje ya nyumbani hasa napokuwa na shughuli nyingi na nikiwa safarini na sina muda wa kupika wakati mwingine pia hutokea ninapokutana na marafiki au ninapotaka kubadilisha mazingira kidogo mara nyingi huwa nakula kwenye hoteli kidogo au sehemu ya chakula iliyokaribu na na nilipo.

Mimi napenda zaidi mbwa kuliko paka. Ninawapenda kwa sababu mbwa ni wanyama waaminifu na wanaeza kusaidia kulinda nyumba. Pia wanaweza kuwa marafiki wazuri kwa sababu wanazoea watu wanaowatunza na huwa na furaha wanapo waona. Paka pia ni wanyama wazuri na ni rahisi kuwatunza. Lskini mimi huvutiwa zaidi na.

Kununua na kwa kupitia kwa mitandao ya kijamii kunahitaji watu na maudhui mazuri ya kuvutia watu. Mimi ningeanza kwa kuchagua jambo ambalo ninaapenda kununua naangalia kile kitu ambacho kinanivutia na nalinganisha bei nikiona hiyo bei ipo sawa ninaweza kununua na nikiona kwamba wame.

Kwa mfano nikitaka kupika wali au nyama viungo ninavyo tumia ni mchele nyama mafuta na ya kupikia vitunguu nyanya kitunguu saumu tangawizi chumvi na pilipili kwa watu kama wanne naweza kutumia vikombe viwili vya mchele karibu nusu kilo nyama.

Sikukuu ambayo hua inaunganisha familia ni crismasi kwa kawaida watu husafiri kutoka sehemu mbalimbali kuenda nyumbani adi kuwa pamoja n familia na ndugu siku iyo hua tunapika chakula cha aina mbalimbali tunakula pamoja n tunazungumza na wakati mwigine tunaiba au kushiriki shughuli nyigine za familia pamoja.

Kuna maneno mengi sana mapya ya sheng inayotumika sikuizi saa kutokana na mtandao ya kijamii kwa mfano neno viral humaanisha kitu ambacho kimeenea sana mtandaoni na watu wengi wanakiona na au kukizungumzia content kumaanisha maudhui kama video picha au maandishi.

Nikinunua mboga na matunda sokoni kwanza huwa naangalia ubora na uchangamfu wa bidhaa kabla sijanunua nachagua mboga ambazo hazija nyauka na matunda ambayo hayaja oza au kuwa na mchumbuko mingi pia huwa nauliza bei na wauzaji kadhaa ili nijue bei inayofaa.

Kwa maoni yangu watoto wanapaswa kujifunza kutumia teknolojia kwa njia salama na yenye manufaa anapaswa kujua kutumia kompyuta na simu kwa kujifunza kutafuta taarifa ya kuwasiliana lakini pia wajue madhara ya kutumia mitandao bila tahadhari ni muhimu wafundishwe kulinda taarifa zao binafsi kutoa.

Teknolojia inayonivutia zaidi ni simu janja kwa sababu imeniraisisha mambo mingi ya kila siku kupitia simu naweza kuwasiliana na familia na marafiki kujifunza vitu vipia kutafuta taarifa mtandoni na hata kufanya baadhi ya kazi bila kuenda sehemu nyingine pia inanipa nafasi ya kutumia muda wangu.

Kwetu watu wanapokuwa na msongo wa mawazo huwa wana wanajaribu kutafuta njia za kujituliza wengine huzungumza na familia au marafiki ili kupata ushauri na faraja wakati wengine hupenda kutembea kufanya kazi za kawaida na kusikiliza muziki pia kuna watu ambao hupata utulivu wa.

Sera ya kampuni ninayo ona ni muhimu ni sera ya usalama na ustawi ya wafanyi kazi. Ninaamini kampuni inapaswa kuhakikisha wafanyikazi wana mazingira salama na ya kufanya kazi. Vifaa vinavyohitajika na mafunzo yanayofaa. Pia ni muhimu kuwe na usawa na heshima kazini ni bila ubaguzi.

Burudani ninayoipenda ni kuchora kwa sababu hunisaidia kupumzika na kutumia ubunifu wangu niliamza kupenda kuchora nilipokuwa mdogo hasa nilipokuwa nakijaribu watu magari na vitu nilivyoviona karibu yangu kadiri nilivyo endelea kufanya mazoezi nilianza kuboresha uwezo wangu wa kuelewa.

Ninapo furaha kuwa nyumbani huwa napenda kutumia muda wangu kwa shughuli mbali mbali kulingana na wakati kwanza nafanya kazi za nyumbani kama kusafisha kupanga vitu na kusaidia majukumu mengine yanayohitajika nikimaliza napenda kupumzika kidogo kusikiliza muziki na kuangalia kitu kwenye simu pia wakati mwingine husoma na kujifunza.

Jioni eneo letu linabadilika na kuwa na hali ya utulivu zaidi baada ya shuguli za siku kupungua watu huanza kurudi kutoka kazi au shuguli zao huku watato wakicheza nje na wengine wakikaa na marafiki au familia maduka na vibanda vingine huwa bado vinaendelea.

Kiswahili cha jamii na Kiswahili kinachotumika shambani kina tofauti kinaweza kutofautiana kulingana na mazingira na watu wanaozungumza katika mjini watu wanaweza kutumia maneno ya kisasa misimu na vifupisho hasa kwenye mazungumzo ya vijana shambani mazungumzo yanaweza kuhusiana.

Kiswahili changu mwenyewe kina alama ya kutumia maneno na sarufi zinazo eleweka na watu wa kutoka maeneo mbali mbali hutumika sana katika ili imu vyambu miyabadi sirikali na mawasiliano rasmi pia huwa na matamusha na wafuata kanini zinazo kubaliko na maandishi yaliyo na mpangilio mzuri kitu kingine muhimu ni kwamba kwa hiyo.

Ndiye huwa nasoma gazeti mara kwa mara hasa ninapotaka kujua habari na mambo yanayoendelea nchini na dunia napenda kusoma sehemu za habari michezo biashara na wakati mwingine makala mbali mbali siku pia siku hizi pia ni rahisi kusoma magazeti kupitia kwa simu kwa sababu ni habari zinazo patikana mtandaoni tu.